Kwa kawaida, ninangoja barua pepe mara chache kwa siku, si kila wakati. Sipendi kuangalia kila sekunde au kila dakika kwa sababu inasababisha msongo wa mawazo na kunichelewesha kwenye kazi nyingine. Badala yake, napanga muda maalumu wa kuangalia barua pepe. Asubuhi baada ya kuanza kazi na mara nyingine katikati au mwisho wa siku. Hii hufanya nipate kudhibiti muda wangu vizuri nipate kufanya kazi kwa umakini bila kusumbuliwa na pia kuhakikisha kuwa barua pepe zangu muhimu zinapata majibu kwa wakati unaofaa kuangalia barua pepe, si tu kawaida ya kazi, bali ni sehemu ya mpango wa kudhibiti muda na kuweka msongo wa mawazo usio wa lazima pembeni ili nishughulikie mambo mengine maalumu kwenye siku yangu.